Ndiyo natumia mitandao ya kijami kama vile Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, mtandao wa X ambao zamani ulikuwa ndo Telegram, mitandao yote hii ya kijamii natumia.